Ningependa kumpa mtu mwingine ushauri kama ajifunze kusikiliza watu wengine afanye kile anachokipenda na asikubali kushindwa pia ningependa kumshauri ajali afya yake asome vitabu na asisahau kushukuru.